Ndio, napenda kukunywa maziwa ya aina yoyote mtindi, maziwa fresh. Napenda kunywa sana sana kwa sababu maziwa yana faida nyingi mwilini ikiwemo kuongeza calcium na baadhi ya madini ambayo ni muhimu sana mwilini na ni mazuri pia kwa afya.

Huwa napenda kufanya mazoezi asubuhi, pale ambapo naamka, kwa ajili ya kuweka mwili, imara na kwa ajili ya kuandaa, kwa ajili ya siku, lakini pia hata jioni. Huwa napenda kufanya mazoezi sana sana nikiwa nimetoka kazini, napenda kukimbia, kutembea, umbali mrefu kidogo ili, kuzidi kuweka na kuweza kukamilisha malengo ya kimazoezi kwa ajili ya mwili wangu.

Mfumo wa simu ninaopendelea ni mfumo wa Android ambao, wenyewe unakuwa na mifumo, i mean unakuwa na uwanja mpana ambao unaeza ukafanya vitu vingi kwa kati mmoja tofauti na ule mfumo mwingine wa iOS. Hivyo, mfumo wa Android ndio mfumo ninaopendelea zaidi.

Rangi ninayoipenda ni rangi nyeusi na baadhi ya vitu ambavyo ninavyo au ninamiliki vyenye rangi nyeusi ni nguo pamoja na kompyuta yangu zote vina rangi nyeusi kwa sababu rangi nyeusi ni rangi ambayo naona haibagui wala haichagui. Rangi gani inaweza kwenda nayo au kuambatana nayo ndo maana napenda rangi nyeusi.

Huwa napenda kupangilia kazi, kazi zangu kulingana na umuhimu wake. Kwani napenda kuanza na kazi ambazo zina umuhimu sana na ambazo ni zinatakiwa au zinatakiwa zitowe matokeo ya haraka sana ndipo ndizo zi ambazo zitakazo anza lakini zile ambazo hazina umuhimu sana basi zitakuwa zimekaa mwishoni au hazitapewa kipaumbele sana katika mipango yangu.

Wakati wa msongo wa kazi huwa napenda kutoka nje kuenda kupata upepo au kupumzisha akili kwa ndani ya dakika zisizo pungua tano ili kuweza ku kupata mawazo mapya au kutafuta namna ambayo inaeza ikanisaidia mimi kuweza kuzimaliza kazi na zisiweze kunipa msongo wa kazi.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe ambayo inakuwa ina watu ambao wamejumuishwa kama familia, wamejumika kama marafiki, wamejumuika pia kama ndugu na jamaa kwa ujumla ambapo wote tutakaa tutakula chakula kizuri, tutakunywa vinywaji vizuri na pia tutakumbushana baadhi ya mambo na kuekana sawa. Hiyo ndio unakua sherehe yangu ambayo inanipendeza.

Kiukweli napenda vyote lakini navipenda kwa wakati tofauti tofauti. Kwani napenda kahawa hasa wakati wa asubuhi kwa kuwa ni kinywaji ambacho kina kama kinanipa au kinashtua mwili. Ilikuweza kukutana na kile ambacho nimeweza kukianda kwa siku hiyo lakini napenda chai kwa sababu chai sana sana wakati wa jioni nikiinywa huwa najisikia utulivu najisikia mwili kama unapumzika.

Huwa asubuhi ninapopenda kuamka kitu cha kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kuniamsha salama na mwenye afya lakini pia napenda kufanya mazoezi kwa muda mfupi kidogo ili kuweza kuweka mwili wangu sawa na kama ni ratiba yangu ya kila siku. Na baada ya hapo napenda kuanza maandalizi yangu kwa ajili ya kuenda kujiandaa kwa shughuli zangu mbalimbali pamoja na kazi zangu.

Kazi ninaofanya mimi ni kazi ya maswala ya masoko, kazi hii ina changamoto sana, sio tu kikazi bali baina pia ya watu wanaofanya shughuli hii kwa sababu watu ni wengi na ukiangalia maendeleo ya teknolojia na sayansi yanazidi kufanya kazi hii, izidi kuonekana, ni nyepesi zaidi. Hivyo, changamoto zinazidi kuongezeka lakini kitu ambacho ningependa kubadilisha au kushauri katika kazi hii ni kwamba hata kama kuna maendeleo ya teknolojia na sayansi basi isiache kutumia uhusika wa binadamu katika kufanya maamuzi na kuto kutegemea tu akili undwe pekee yake.

Kiukweli kuenda hospitali kwa mwaka yaweza kuwa mara tatu mpaka nne kwa sababu inategemeana na hali ya mwili wangu uko vipi mpaka niweze kwenda hospitali au niweze kuamua kwenda kufanya ukaguzi kwa ajili ya afya yangu na katika kufuatilia pia afya yangu. Hivyo mara nyingi sana nikienda kwa mwaka huwa ni mara nne mpaka mara tatu.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu na napenda sana kubuni. Kwani, hata kazi yangu ninayoifanya inahusisha ubunifu. Kwa sababu ubunifu ni kazi ya kufanya ubunifu inanifanya nijihisi ya kwamba mimi ni sehemu ya ile kazi au inanifanya nione ya kwamba matukio ambayo nimeyafanya au matukio ambayo yametukia baada ya kazi bila mimi yasingeweza kutokea. Hivyo napenda sana kazi ya ubunifu.

Ninapenda kujifunza mambo mapya kwa njia ambayo itanifanya mimi niwe mhusika wa jambo jipya mfano nikisema napenda kujifunza tamaduni mpya au vyakula vipya huwa ninapenda mimi nishiriki kwenye kuvila, kuviandaa vyakula hivyo au katika kwenda kuona kushuhudia kwa macho yangu mwenyewe hizo tamaduni mpya ninapukuwa nikisafiri, ninapukua nikikutana na watu tofauti. Hivyo ndivyo ninavyopenda kujifunza mambo mapya

Hadithi fupi au maelezo mafupi kuhusu sehemu niliozaliwa au mji wangu niliozaliwa ni kwamba mji huu haujawai kuwa na utulivu kwa sababu ni mji ambao ni mji wa biashara, ni mji ambao ni kitovu cha uchumi kwa nchi yangu ya Tanzania. Hivyo, mji huu naupenda sana na niko naishi mpaka sasa hivi mji huu kwa sababu ni mji ambao una fursa nyingi na ni mji ambao ninaona kabisa naeza nikatengeneza maisha yangu na kuweza kufanya mambo yangu yawe mazuri.

Chakula kikweli chakula ninachokula mchana mara nyingi huwa kinategemeana na ratiba ya siku hiyo lakini chakula ambacho kinapendelewa sana na mimi kuweza kukila mchana ni ugali na samaki pamoja na mchicha au na glasi ya mtindi sio mbaya lakini pia napenda muda mwingine kuweza kula viazi vilivyokaangwa pamoja na nyama kwa ajili ya mchana. Inategemea na sanasana kulingana na ratiba yangu iko vipi siku hiyo.

Kiukweli mazoezi ya mwili huwa nafanya mara mbili kwa siku, nikimaanisha kwa wiki ni mara kumi na mbili, kwa kuwa siku moja huwa naitenga kwa ajili ya kupumzika na kuupumzisha mwili kwa jumla. Hivyo nafanya mara kumi na mbili kwa wiki, lakini nafanya mara mbili kwa siku, nikimaanisha ndani ya siku sita nafanya mara mbili, yaani asubuhi na jioni.

Nimewahi kusafiri mahali pazuri na mahali hapo ni nilikuwa nimeenda Zanzibar. Ni sehemu ambayo ni kisiwa ambacho kimezungukwa na bahari lakini pia kuna fukwe nzuri, kina chakula kizuri, watu wake ni wakarimu lakini hata tamaduni za kule pia zinavutia, kwa hivyo ni mahali pazuri kiukweli.

Ndio, muda mwingine napenda kununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu inakuwa inategemeana na muda ambao niko nao. Labda kama sina muda na nahitaji kitu kwa uharaka hivyo, nitatumia simu yangu kuweza kununua kitu hicho. Lakini pia napenda kununua vitu kwa kutumia simu kwa sababu ya kupunguza gharama.

Natumia wifi pale ambapo nakuwa ninatumia sana sana kompyuta au nafanya kazi ambayo inakuwa inahusisha mimi kuweza kutumia data nyingi kwa ajili ya kuweza kufanya kazi zangu. Lakini natumia data ya simu pale ambapo napokuwa nafanya kazi ndogondogo kwa mfano labda kutuma barua pepe au kusoma kitu mtandaoni. Lakini pia inategemeana na eneo ambalo nipo.

Hapana, sipendelei sana kupiga picha lakini ikitokea au ikinipa nafasi, huwa napiga picha kwa sababu picha ni moja ya kitu ambacho kinatunza kumbukumbu au ni namna mojawapa ya kuweza kuhifadhi kumbukumbu. Hivyo, napiga picha kulingana na tukio sana sana au kulingana na ulazima.

Huwa inategemea aina ya data ambayo ninahitaji kuihifadhi, kwa sababu siwezi kuifuatilia data zote ndani ya sehemu moja. Kwa hivyo nahifadhi data zangu, either kwenye wingu la data au naweza kuhifadhi data zangu kwenye kompyuta yangu au simu yangu kulingana tu na aina ya data ninayotaka kuihifadhi.

Huwa napenda kujihusisha na kuwahusisha watu ambao ni team yangu na tunaeza kufanya nao jambo kwa kuwa na amini ya kwamba maoni ya watu wote katika team yanaeza yakasababisha lengo moja au yanaeza yakasababisha matokeo ambayo ni chanya. Hivyo kushirikiana na team na penda kuhusisha kila wazo kila mchango wa mtu ambaye yuko ndani ya timu.

Study muhimu katika kazi yangu ni study ya kompyuta au ujuzi wa kompyuta kwa sababu ubunifu ninaofanya mimi ni ubunifu wa picha mjongeo pamoja na picha mnato. Hivyo natumia sanasana kompyuta kwa ajili ya kuweza kufanya ubunifu wangu au kufanya kazi zangu. Hivyo ubunifu nautakiwa kuwa nao au study zake kuwa nazo muhimu sana ni sanasana za kompyuta.

Kipindi ninacho kipendelea kwa televisheni ni kipindi cha taarifa ya habari kwa sababu ni kipindi ambacho kinanifanya mimi niweze kujua maeneo mbalimbali ni kitu gani kimetokea kwa wakati gani na pia hata kujua na kupata taarifa juu ya vitu mbalimbali vinavyohusisha jamii yangu kwa ujumla pamoja na ulimwengu.

Kuhusu mahali ninapoishi kiukweli ni sehemu ambayo ni salama, ni sehemu yenye majirani ambao wana ushirikiano na watu na ni sehemu au ni jamii ambayo ina upendo na ina usalama ndani yake na eneo hilo nimeeza kuhamia au kuishi mahali hapo mnamo mwaka elfu mbili na kumi na tisa. Ninachokipenda kuhusu pale ni kwamba ni jamii yeenye upendo, yenye ushirikiano na yenye umoja.

Njia nayotumia kwa kupumzika ni njia ya kuweza kutoka nje, kufanya mazoezi, madogo madogo mepesi kama vile kukimbia umbali mfupi au kutembea umbali mrefu lakini pia nikishafanya hivi huwa najisikia mwenye afya najisikia mwili unakuwa kama umetua mzigo flani na pia hata kupata usingizi inakuwa ni rahisi. Hivyo njia ninayopenda sana kuitumia kwa ajili ya kupumzika.

Napendelea sana sana kusoma habari mtandaoni kwa sababu habari za mtandaoni zinakuwa zina uwanja mpana wa kuweza kuingiza maoni yako, tofauti na gazeti. Kwa hiyo napenda sana habari za mtandaoni na pia ni kitu ambacho kina nivutia. Sana kukia kusoma. Mara kwa mara.

Kiukweli, mfereji wa TV ninaofuata ni mfereji mwingine unaoitwa kwa jua kali ambao unaanza kuonyesha kwenye king'amuzi cha GSTV pale ambapo ni mfereji ambao ni mzuri na unakuonyesha, unaeleza maisha halisi. Wasanii waliopo mule au wanasanaa waliopo mule ni watu ambao tunafahamiana nao, tunawafahamu hivyo. Tunapenda pia kazi za Ondomana, napenda kufuatilia mfereji huu.

Kiukweli likizo yangu ya ndoto nile likizo ambayo naweza ni kasafiri kwenda nchi za nje, kujaribu vyakula na tamaduni mbali mbali za huko za kigeni lakini pia kuweza kukaa chini wakati wa likizo na kuweza kufikiria, kutafakari namna gani kazi yangu ni meifanya vizuri namna gani nimeweze kuboresha. Hii ndio inakuwa likizo yangu ya ndoto kwa sababu na kuwa na muda mwingi na familia jamaa na marafiki na ndugu kwa ujumla lakini pia maswala ya kazi nakuwa nimeyaacha pembeni kabisa na kuyatafakari maisha yangu kwa ujumla.

Kiukweli napenda kuvaa nguo ambazo zinakuwa zina stara kwa namna moja ama nyingine nikimaanisha kwamba kama kijana wa kiafrika lazima nivae nguo ambazo zinanifanya niwe na muonekano mzuri, zinaweza zikanitosha vizuri, hazinibani, hazionyeshi baadhi ya maumbile yangu. Hivyo napenda sana nguo za aina hii kwa sababu zinanifanya niweze kukubalika katika jamii na kuonekana ni kijana mwenye maadili lakini pia hata ni kijana mwenye misimamo kulingana na mabadiliko ya ulimwengu na tabia mbalimbali.

Hapana, sivai miwani, japo zamani niliwahi kupata tatizo la macho, sana sana jicho langu la kushoto lilipata shinikizo la damu, hivyo nikashauriwa na daktari kwanya na tumye miwani, lakini bada muda mchache, nikakaa sawa na mpukari ya usirizi kutumye miwani, walastumye miwani.

Kiukweli chakula ninachopenda kula jioni huwa ni chakula ambacho ni chepesi, chakula kisicho kizito katika kumeng'enywa au kufanya mmeng'enyo wa tumbo. Unaenda kwa njia nyepesi na pia kuweza kusababisha usiku wangu niweze kulala kwa utulivu na kwa kustarehe zaidi, hivyo napenda kula labda, niseme labda wali kidogo, au naweza nikala chapati kidogo. Lakini nakuwa nakunywa na maziwa ya mtindi ili kuweza kusaidia mnengenyo wa chakula.

Wataka kustarehe huwa napenda kufanya jogging au kukimbia kidogo kwa umbali ambao sio mrefu sana lakini pia napenda kuangalia tamthilia au filamu ambayo ya utulivu, niweze kuburudisha akili na mwili kwa namna moja ama nyingine lakini pia napenda sana kuongea na watu nawapenda watu ambao ni marafiki zangu, ndugu zangu, watu wangu wa karibu kwa namna moja ama nyingine. Tunaweza badishana mawazo au kuweza kujimuika kwa pamoja.

Timu ninayoipenda sana ya mpira wa miguu ni timu inayoitwa Manchester United. Ni timu ambayo iko barani Ulaya, na inashiriki ligi kuu barani Ulaya. Kwa sasa hivi timu hiyo haina matokeo mazuri sana lakini inaendelea kujitahidi kupambana. Na nina imani kwa sababu ni timu ambayo naipenda tangu niko darasa la tatu, tangu niko mdogo sana nikiwa naipenda, na mchezaji ambaye alinivutia zaidi nikaanza kuipenda timu hii si mwingine bali ni Cristiano Ronaldo, ninapenda kumuita CR7. Na huwezi ukaniambia kitu kuhusu hii team kiukweli.

Viatu ninavyo vipendelea kiukweli naeza kusema ni raba. Napenda sana kuvaa raba kwa sababu raba ni ni kiatu ambacho kinaendana na mfumo wangu wa mtindo wa mavazi. Kwa hiyo napenda sana raba sababu pia zinaweza kunifanya niwe huru, nijisikie niko huru, nijisikie vizuri na nijisikie kwa na nijione kuwa nimependeza napokua nimekivaa.

Kiukweli mafanikio ya timu nayasherekea pale ambapo nakuwa naipongeza timu yangu kwanza kwa kuifanya kazi vizuri lakini pia napenda kusherekea mafanikio ya timu pale ambapo mtu mmoja moja anapokuwa ameweza kufikia lengo la timu au lengo la kazi au lengo la jukumu husika alioweza kukabidhiwa hivyo na hii pia inasaidia kuendelea kushinda kwa sababu mtu anazidi kupata motisha au timu anazidi kupata motisha.

Rafiki yangu wa karibu zaidi kwanza nakumbuka tulikutanana naye tukiwa chuo. Tulikuwa hatujuani kwa namna moja ama nyingine tukakutana, tulivyokutana pale, tukaanza kuongea. Mwisho wa siku tukaamua tuishi pamoja, tufanye maisha kwa pamoja na namshukuru Mungu mpaka sasa ni rafiki yangu wa karibu na kiukweli sijuti kukutana naye na nilipokua nilijua pia ni rafiki yangu wa kweli kwa sababu jambo langu, lilikuwa lake, lake, lilikuwa langu tulikuwa tumeshirikana kwenye mambo mengi na pia mpaka sasa ningeendelea ku ningeendelea kusema kwamba huyo ni rafiki bora na namshukuru Mungu ameweza kunikutanisha naye.

Simu yangu kiukweli naitumia kwa ajili ya mawasiliano zaidi, lakini pia kwa ajili ya burudani, pale ambapo nakuwa nacheza baadhi ya michezo ya mtandaoni, iliopo humu, lakini pia naitumia kwa ajili ya kupata taarifa, mbalimbali kupitia mitandao ya kijamii, kama vile Instagram, kuna Facebook, kuna X, yote hii na ni faida ya mimi kuwa na ni jinsi naweza kutumia simu yangu.

Programu wa simu ambayo naitumia kila siku ni Whatsapp. Na naitumia programu hii kwa sababu ni programu ambayo na naitumia kwa ajili ya mawasiliano yangu na pia ni programu ambayo ni rahisi kutumia kwa sababu ninaweza kuwasiliana na wateja wangu kutumiana nao baadhi ya mrejesho, baadhi ya ripoti mbalimbali ya kazi kwa namna moja ama nyingine.

Kitu ambacho napenda kujifunza kipya ni lugha. Napenda kujifunza lugha mpya ili niweze kuelewa baadhi ya matamshi ya lugha mbalimbali, lakini pia napenda kujifunza baadhi ya ujuzi, ili niweze kuongeza kipato changu kwa njia moja ama nyingine. Lakini pia napenda kujifunza vitu mbalimbali, kulingana na mambo ya kisiasa, mambo ya kiuchumi na mambo ya kijamii.

Kama nilivyo sema, mziki naopenda ni mziki wa bongo flavor mziki ambao umetulia, mziki usio na makelele mengi na ni mziki ambao unaweza ukaelezea hisia au katuma ujumbe kwa namna moja ama nyingine na mmoja ya wasanii ninao wapenda, kuna msanii mmoja anaitwa diamond platinumz kuna akina zuchu kuna akina marioo wote hao ni wasanii ambao wanafanya mziki mzuri wa bongo fleva na hata pia ninaweza kusema mziki yao pia naupenda na naeza pia nika hata nikashiriki katika kuimba au kufurahi pamoja nao.

Nikiwa kwenye wakati wa mgogoro na mtu, huwa napenda kutulia, kuto kutumia hasira na kwa sababu gani nafanya hivi. Nafanya hivi ili kuweza kuruhusu au kuweza kutafuta namna mojawapo mimi na yeye tunaeza tukaelewana ilikuweza kuondoa mgogoro au ugomvi ambao umeweza kuibuka kati yetu.

Wakati wa baridi kali huwa napenda kunywa chai au kunywa vitu vya moto kama uji, chai, maziwa ya moto ili kuweka mwili wangu katika hali ya joto, lakini pia napenda kuvaa nguo nzito ili kulinda joto langu na pia napenda kukaa ndani mara nyingi. Ili kuepuka kukutana na baridi, sio la lazima kama sina shughuli maalumu ambayo inanilazimisha mimi kutoka nje.

Mahusiano yangu mimi na wazee wangu kikuweza kasema ni mazoea ambayo mahusiano ambayo ni ya amani au yenye upendo ndani yake yenye mafunzo mengi kwa sababu wazee wangu wamekuwa wakinionya baadhi ya vitu wamekuwa wakinifunza na wamekuwa wakiniongoza kwa namn amoja ama nyigine katika sehemu mbalimbali za maisha yangu.

Mkate ninaopenda mimi ni mkate ambao unakuwa una ngano wenye uhalisia ile ngano yenye rangi ya kahawia kwa sababu napenda mkate huu mkate huu naupenda kwa sababu ni mkate ambao unakuwa na virutubisho asilia kabisa haujakobolewa ile ngano yake inakuwa haijakobolewa wala kufanyia mchakatu wowote au chakachuzi wowote.

Mwezi wa mwaka naopenda zaidi ni mwezi wa tisa au wengine wanapenda kuita Septemba. Ni mwezi ambao mimi, mimi binafsi, nimezaliwa. Hivyo, napenda ukifika mwezi Septemba, napenda kuakisi maisha yangu kwa ujumla au pia hata kutazama mitazamo yangu kwa upya. Malengo yangu na fikra zangu juu ya maisha kwa namna moja ama nyingine kwa sababu ni siku yangu, ni mwezi ambao una siku yangu ya kumbukizi ya kuzaliwa.

Ndiyo, napenda kusikiliza redio kwani ni njia moja hapa kwenye kupata taarifa kutoka sehemu mbalimbali za dunia na ulimwenguni. Lakini pia redio inakuwa ina vipindi mbalimbali ambavyo vinaweza kufikia na kutoa elimu kwenye jamii au vinaweza vikawa vinaelezea mambo ambayo si mazuri katika jamii hivyo. Napenda sana kusikiza radio kwa sababu ya sababu maalumu kama hizo.

Kufanya kazi na timu ya mbali kitu cha muhimu kuwa nacho kwanza ili kazi iweze kufanyika ni mawasiliano. Lazima wakikishe kwamba kuna namna au kuna njia ya kuweza kuwasiliana na timu yako ya mbali. Mawasiliano yakiwa mazuri kazi inaweza kwenda kuisha kwa haraka pamoja na maelewano. Hivyo nakikisha kwanza kitu cha kwanza kabisa kwamba kuna mawasiliano lakini cha pili kuna kukuwa usikivu na uelewano baina ya mimi na timu yangu ya mbali.

Kiukweli siwezi kushambulia tatizo ila naweza ni katatua tatizo kazini kwa kusikiliza pande zote mbili kama ni mgogoro au kama kuna changamoto ya kazi basi nitaenda kwa kupitia ule utaratibu au mwongozo wa kazi unavyotakiwa kufanya ili kuweza kutambua tatizo ni nini ili nieze kutengeneza njia sahihi ya kuweza kulitatua tatizo hilo.

Mziki wa jadi naupenda, japo sio mziki ambao napenda sana kusikiliza kwa sababu mziki huu unakuwa unazungumza sana sana mambo ya kiutamaduni lakini mimi napenda tamaduni ila mziki naupenda sana sana ni wa tamaduni tofauti tofauti za Afrika pamoja na duniani.

Chakula cha jadi ninachokipenda ni makande, yaliochanganywa na maziwa mgando, aise hichi chakula ni cha jadi sanasana kwa kabila la wapare. Hivyo napenda sana chakula hichi kwa sababu kwanza ni kitamu, na kina virutubisho vingi, haswa ukipata, kiwe kimepikwa na mzee au kimepikwa na mtu mzima, anayejua kupika vizuri.

Kila inapotoka filamu mpya huwa napenda kuenda sinema kuenda kuitazama lakini kulingana na hali ya uchumi pamoja na hali ya maisha siwezi kusema naeza kuenda kila siku au kila wakati lakini kwa mara tatu kwa wiki sio mbaya kwa sababu ni sehemu ambao napenda kuenda mimi na rafiki zangu ili kuweza kuenda kuvinjari na kuburudika.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani kwa kuwa kulima bustani, naweza kupata kitu ambacho mimi mwenyewe nakitarajia na naweza kuona, tangu mbegu nimeipanda, mpaka napopata tunda au matokeo naona kwamba nimetumia nguvu yangu au wakati wangu. Ni kama vile nimewekeza kwenye kile kitu na nimeweza kupata matokeo mazuri.

Huwa napenda kusikiliza muziki wa lakini pia napenda kunya kinywaji baridi kama vile wine pengine pia naweza labda kuangalia filamu kwa njia moja ama nyingine ili niweze kupata utulivu wa akili kuweza kuondua uchovu wa siku defu au siku nzima.

Ndio, napenda sana kucheza michezo ya video na kuna rafiki yangu mmoja anaitwa Emanueli huwa napenda sana kucheza naye michezo ya video. Hilo inamanisha, inasababisha kwamba kila karibia kila Jumamosi ya kila wiki huwa napenda kutoka naye tunaenda tunakaa sehemu tunacheza michezo ya video, huwa tuna enjoy sana na tunafurahi sana.

Wakati wa mapumziko kazini huwa napenda kutoka nje, kupata upepo, pia hata kutembea, kunyoosha mwili na viungo ili nisichoke zaidi. Na napenda kufanya hivi kwa sababu ni moja ya vitu vizuri, vinavyo jenga afya kwa ujumla na vinavyo stahili ili kuweza kuendelea kufanya kazi kwa bidii.

Ndiyo, natumia mfumo wa salama wa vidole kwa sababu mfumo huu unanilazimu mimi peke yangu ndio niweze kufungua labda ni mfumo au ni program basi imekuwa jambo nyingine bila mimi au bila kidole changu haiwezi kufungua. Kwa mimi naona ni mfumo wa salama zaidi wa kuweza kutumia katika mifumo mbalimbali au katika program mbalimbali.

Jambu la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni katika zile amri kumi za mwenyezi Mungu, huwa najitahidi sana nisiweze kuzifunja hata moja ili niweze kuhakikisha ukaribu wangu na mwenyezi Mungu wangu unazidi kuwepo na jambo moja wapo ambalo ni muhimu sana la dini ni kutoa sadaka. Bila sadaka huwezi kupata baraka huwezi kupata mafanikio kulingana na imani yangu hivyo najitahidi sana nifanye haya mambo.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano, naweza kusema ni mawasiliano ni kitu ambacho kinasababisha pande mbili, aidha muajiriwa au muajiri, wote waweze kuelewana, na pia mawasiliano ni kipaumbele kwa sababu bila mawasiliano kazi haiweze kufanyika. Lazima kuwe kuna mawasiliano kati ya mteja, kati ya mtu muhusika mwenyewe au mkuu au kiongozi pamoja na timu yake.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu anayeanza kazi kwanza kabisa asiweke malengo yake au asiwe na nia moja ya kwamba kufanya kazi tu bali atafute namna nyingine yakuweza kuingiza kipato sababu kazi huwa zinaisha lakini biashara au kipato binafsi huwa anakipambania kulingana na uwezo wake.

Habari siku hizi kulingana na maendeleo ya teknolojia kuna sehemu nyingi za kupata habari. Unaeza kapata kupitia mitandao ya kijamii, unaeza ukapata habari kupitia majukwaa mbali mbali ya mitandaoni lakini pia unaeza kapata kupitia taarifa za habari na vyombo mbali mbali vya habari kama redio, televisheni na kadhalika.

Nchi ninayopenda kwenda kuitembelea sana sana ni nchi ya Ufaransa kwa sababu nchi ya Ufaransa ni nchi ambayo naona ina maeneo mengi mazuri ambayo yanavutia kiutalii ikiwemo jiji la paris. Nchi hili limekuwa likinivutia sana sana natamani sana kwenda mimi pamoja na mpenzi wangu. Tukaweze kupata picha nzuri na kumbukumbu.

Mara nyingi asubuhi huwa napenda kula mayai matatu ya kuchemsha, chapati pamoja na chai. Nikipendelea sana naweza nkaongezea na soseji kwa sabu mlo huu unanifanya niwe vizuri kiaafya na pia niweze kujenga mwili wangu kama vile inavotakiwa. Hivyo naoenda sana kula hivyo lakini pia naweza nikapata kikombe cha kahawa pia sio mbaya.

Timu ya michezo ambao napenda kufuatilia ni ni timu ya Manchester United timu hii ya mpira nimekuwa nikiipenda sana kwa sababu tangu nikuwe mdogo nimekuwa nikifurahia kwa namna moja ama nyingine na imekuwa ikinivutia sana. Hivo naipenda sana na pia hata wale wachezaji wao. Pia napenda kuwafuatilia mbali na timu yao tu hii ya klabu.